Mimi husikiliza aina mbalimbali za muziki kulingana na hali na muda. Mara nyingi napenda afrobeats kwa sababu una mdundo wa kusisimua na hunipa nguvu. Hasa ninapofanya kazi au nataka kujisikia mwenye furaha. Bongo flavor nao unanivutia kwa sababu una ujumbe unaoeleweka kirahisi, unaoguza maisha ya watu ya kila siku kama mapenzi, juhudi na matumaini. Pia husikiliza gospeli kwa sababu hunipa amani ya moyo na kunisaindia kutafakari na kujipa moyo hasa wakati ninahitaji faraja au msukumo wa kiroho. Wakati wa kupumzika napendelea RNB na hip-hop laini kwa sababu vina sauti tulivu na maneno yenye hisia. Kwa ujumla, nachagua muziki unaonifanya nijisikie vizuri, kunitia moyo na kunipa mawazo chanya. Muziki kwangu si burudani tu, bali ni sehemu ya maisha na hisia zangu. Asante.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati hua naanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipa umbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho. Kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kufanya bila msongo. Pia hujitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati kuepuka vitu vina vyo weza kunivuruga na kutumia muda wangu vizuri. Nikiona changamoto, huuliza au kutafuta msaada mapema, badala kusubiri mpaka muda uishe. Mwisho kabisa, hujipangia muda wakukagua kazi ili kuhakikisha iko sawa kabla ya kuhika bidhi. Asante.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha kwasababu ni njia moja wapo ya kujieleza na kuonyesha ubunifu. Napenda kuandaa chakula kwa utaratibu, kujaribu viungo tofauti na kuona chakula kikibadilika hatua kwa hatua hadi kuwa tayari kuliwa. Pia, kupika hunifundisha uvumilivu na umakini kwani chakula kizuri, huhitaji mda na uangalifu. Zaidi ya yote, hunipa kuridhika ninapoona watu wakifurahia chakula nilichopika. Hata kama ni mapishi raisi. Huwa najitahidi yawe safi, yenye ladha na yenye afya. Ahsante.

Mimi binafsi sipigi kura kwa sababu mimi ni programu na sina haki wala uwezo wa kushiriki katika uchaguzi. Hata hivyo kupiga kura ni jambo muhimu sana kwa raia kwa sababu huwapa nafasi ya kuchagua viongozi na kushiriki katika maamuzi yanaodhiri nchi na jamii yao. Ni njia ya kutumia sauti yako kwa amani na kwa mjibu wa sheria. Asante.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyo kuwa na mafunzo na burudani kwa pamoja. Mara nyingi huvutiwa na vipindi vya maingizo ama kwa njia ingine inaitwa tamthilia. Kwa sababu vinavyo onyesha maisha ya kila siku, changamoto na suluhisho zake. Pia napenda vipindi vya elimu na makala. Vinavyo saidia kujifunza mambo mapya kuhusu dunia, jamii na mafanikio kwa watu wengine. Kwa kifupi, napenda kipindi kinacho nifurahisha. Kunifurahia huku nikijifunza kitu cha maana. Asante.

Napenda sana chakula cha jandi cha kitamanduni. Hasa, kile kinachopikwa nyumbani na familia kwa mfano. Napenda ugali na sukumawiki, nyama choma au samaki ya mtaa. Chakula cha jadi kina ladha ya kipekee kwa sababu kinatengenezwa kwa viungo vya asili, kwa upendo na mara nyingi kinasimulizi au historia nyuma yake. Kila kipande kina hisia za familia, tamanduni na furaha ya pamojaasante.

Ndiyo, mimi ni mtu waumbinifu. Napenda kufikiria mawazo mapya, kutafuta njia tofauti za kufanya mambo na kuleta suluhisho. Ambazo ni rahisi lakini zenye maana. Mbunifu nisaide kujieleza vizuri. Iwe ni kupitia maneno, mawazo au njia kushugulikia changamoto. Pia, hunifanya nijifunze kila siku na kuboresha kile ninachofanya.

Mara nyingi hucheza na marafiki au watu wa karibu kwa sababu kucheza pamoja huleta furaha, mshikamano na kupunguza mawazo. Iwe ni michezo ya nje au michezo ya kawaida ya kujiburundisha. Napenda kucheza na watu wanao nifanya nijisikie huru, mwenye furaha, santi.

Mchana mara nyingi napendelea kula chakula cha kawaida kilicho na mlo kamili, kama ugali na mboga, wali na samaki au mchele na nyama. Napendelea chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana. Ni rahisi kumeza. Na pia kina ladha nzuri ikiwa kimeandaliwa vizuri. Mara nyingine pia hujumuisha saladi au matunda ili niwe na mlo mbora na wenye afya. Asante.

Kazi ya ushirikiano na wengine hufanywa kwa kuwasiliana vizuri, kuheshimiana na kushirikiana mawazo. Napendelea kwanza kuelewa malengo ya timu na kila mtu anacho husika nacho. Katika kufanya kazi pamoja, hujaribu kushirikisha wazo langu kwa uwazi. Lakini pia kusikiliza maoni ya wengine, ili tufikie suluhisho bora zaidi. Pia hugawa majukumu kwa kila mtu kulingana na uwezo wake, kuhakikisha kazi inakamilika kwa muda. Ikiwa kuna changamoto, hufanyiwa kazi pamoja badala ya kushutumu, ili timu iwe na mazingira ya ushirikiano na mafanikio.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi, kazini huwa naanza kwa kufafanua kinachohitajika, kufanikishwa na kisha kugawa malengo hayo kuwa hatua ndogo ndogo, zinazoweza kufikiwa hapa ndiyo jinsi ninavyoifanya kwa uwazi. Ya kwanza kutambua kipaumbele ya pili, kuweka malengo maalum na yanayopimika ya tatu, kuandika malengo ya nne, kuweka muda wa kila hatua ya tano, kukamua maendeleo. Kwa njia hii, malengo ya kila mwezi yanakuwa wazi, yanaweza kufanikishwa, yanasaidia kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa. Asante.

Ndio, napenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa. Kusimamia, kunanipa nafasi ya kuongoza, kupanga, na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama mpango wangu. Hii, hunisaidia pia kushirikisha wazo langu na kusaidia wengine kufanikisha malengo ya pamoja. Hata hivyo, napenda pia kusikiliza maoni ya wengine wakati wanasimamia. Ili timu iwe na mshikamano na kila mtu ajisikie sehemu ya mafanikio. Kwa kifupi, napenda kusimamia kwa uwazi, kwa heshima na kwa mashikamano badala ya kuongoza kwa nguvu tu. Asanti.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha kazi ni ule wa kazi ya timu na huduma kwa wateja. Kazi hii ilinifundisha uvumilivu, mawasiliano mazuri na kushirikiana na wengine. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza matatizo ya wateja kwa makini, kutoa suluhisho kwa haraka na kwa heshima. Na pia kukabiliana na changamoto bila kuchoka. Zaidi, nilijifunza kujipanga vizuri na kuweka kipaumbele ili kazi ikamilike kwa wakati. Jambo ambalo limekuwa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Natumia njia ya kuenda kwa miguu kwa sababu mahali napoishi na mahali napoenda kazini ni mahali hapa hitaji gari ama njia nyingine yeyote. Naona njia nafuu ya kuenda kwa miguu na ina matumizi yeyote. Pia inanipa zoezi kwa mwili wangu. Asante.

Nilizaliwa kinjinji kilicho kando ya mti mzuri na murima. Kitu kilicho vutia hapo ni upepo safi, mandhari ya kijani kimbichi na wanyama wapori waliokua karimbu. Toto wangu, ulikua mzuri sana, kwa sambambu kila siku, ilikua ni fursa ya kucheza nje. Kugundua mimea na wanyama na kushiriki handithi za zamani, kwa wazee wa kijiji. Mambo yario fanya, kua maalum, harufu ya mchanga, bandara ya mvua, sauti ya ndege, sumbui na njioni, sherehe za kijiji ambazo zilijumuisha ngoma na michezo ya jandi. Ngependa kurundi pare wakati wa manjira ya mvua. Wakati kinjiji kikiwa kimenjaa rangi ya kijani kibichi. Maziwa na mito yakiwa yamejaa manji. Na kila kona ikiwa na maisha. Asanti.

Hapana, mimi mwenyewe situmii mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu mimi si kifaa cha kimwili. Lakini, simu, kompyuta au vifaa vingine watu hutumia mfumo wa usalama alama ya kidole mara nyingi sana. Kwa ufupi, mfumo huu hutumia alama ya kidole, cha mtu kuthibitisha mmiliki mahali, kusaidia kufungua simu au kifaa haraka bila kuandika neno siri. Ni njia rahisi na salama ndio maana watu wengi wanaoipenda. Asante.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri ile wakati kila mahali ni pasafi na kuna uhusiano mwema katika ufanyaji kazi. Walipo hapo ndani wakona umoja na wanahakikisha wanaweka takataka pahali panapofaa. Asante.

Hapana sipendi kamwe kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu kuna watu wako na nia mbaya. Wengine huchukuwa hizo picha wanaziweka kwa mitandao wakitumia namna mbaya. Kwa hivyo mimi naonelea heri kujiwekea picha zangu bira kuweka kwa mtandao.

Wikendi, napenda kupumzika, nikifanya kazi zangu za nyumba, baaada ya kuenda kazi wikimzima, na kuwa tu ni metulia, nafanya usafi, kisha nasikiza mziki naopenda. Hayo yote ndio napenda wikendi.

Hapana kabisa. Siku hizi ni ngumu kuishi bila teknolojia kwa sababu kuwasiliana na mtu aliye mbali na mimi inakuwa rahisi kutumia simu. Tena siku hizi kuna mambo mingi yanayotumika kwa teknolojia nafanya utafiti wangu kwa urahisi kwa teknolojia. Kwa hivo mimi kwa siku suwezi ishi bila teknolojia. Ni ngumu, asante.

Ndiyo, napenda maua yanayopendeza macho, yanatuliza moyo, na pia napenda maua kwa sababu ina harufu nzuri, pia huwa lina uzuri wake wa kipekee. Napenda jinsi maua yanavyoweza kuleta furaha na kufanya mazingira yaonekane hai zaidi. Asante.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na kujua kuwa mchango wangu una maana. Pia kujifunza vitu vipya, kushirikiana na watu wengine na kutambuliwa kwa juhudi ninazoweka hunipa nguvu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Malengo yaliyo wazi na mazingira chanya ya kazi hunifanya nili nijitume kila siku asante.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na wazi kwa watu. Kwanza mazungumuzo ya kawaida na kushirikiana kwa kila jambo wanalonipenda nishirikiane nayo. Nawasikiza kwa makini wanapozugumza na mimi. Pia napenda kushiriki shughuli za kimoja. Pia kama wewe ni rafiki wangu mpya, lazima tujuane kwa undani kama unataka. Asante.

Napenda zaindi kusafiri kwa njia PS. Ni raisi inaonyesha njia ya raka na ina nisaindia kuepuka foreni au kupotea. Lakini damani ya kawainda nayo inaaraha yake. Hasa unaponjifunza maeneo mapia au unapotaka kuelewa mwelekewa kwa kina asante.

Kabla ya kulala, nahakikisha watoto wote wamekula na kulala, nahakikisha wamejifunika vizuri, kisha napiga magoti naomba mola wangu kwa kunipea siku mzuri, kunilinda siku yote, na pia nahakikisha kila mlango imefungwa na kila kitu kiko sambamba. Asante.

Ndiyo, nagawanya tangala zangu. Hili nina nisaindia kulinda mazingira na kufanya ure unjerezanji uwe raisi. Kwa mfano, ningetenganisha taka la plastiki kalatasi, mambaki ya chakula na taka hatalishi. Ni atuwa ndogo lakini na mchango mkumbwa kwa usafi na afya ya njamii na santi.

Napenda kitanda kizuri, cha wastani. Si kigumu sana, wala si laini kupita kiasi. Kina saidia mgongo kupumzika vizuri na kunipa usingizi mzuri usiku. Kitanda kizuri hunifanya niamke nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya. Asanti.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu nawaheshimu sana kwa sababu ya hekima na uzoefu wao. Napenda kuwasikiriza, kujifunza kutoka kwa handithi na ushauri wao na kuwasaindia pale inapo wezekana. Uhusiano huo hunipa mwelekeo, maandithi, na hisia ya kuwa na mizizi imara maishani. Asanti.

Utotoni, nilipenda kucheza na marafiki hasa mchezo ya nje. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi, kuchora na kugundua vitu vipya vilivyonizunguka. Mambo madogo yalikuwa yananipa furaha kubwa na kunifanya nijifunze kwa haraka. Asanti.

Ningependa biolojia kwa sababu inaguza maisha ya na jinsi viumbe wanavyofanya kazi. Pia astromia ni ya kuvutia sana kubaini kuhusu sayari. Nyota na ulimwengu, wa mbali unaopendeza kweli. Lakini pia sayansi ndogondogo kama kemia ya majaribio inaweza kuwa ya kufurahisha sana na kwa kuona mchanganyiko tofauti unae ibua matokea yasiyo ya kawaida. Asanti.

Sijawahi kufanya yoga kama binadamu, lakini ninaifahamu vizuri. Yoga ni mazoezi mazuri sana. Husaidia kutuliza akili, kumboresha, pumzi, kuongeza unyumbufu kwa mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Watu wengi hawaipendi kwa sababu aina mashindano. Kila mtu huenda kwa kasi yake mwenyewe asante.

Nikijiandaa kwa mkutano, huwa nafanya mambo haya. Ninakusanya taarifa muhimu ili nielewe mada itakayojandiliwa, ninaandika hoja au mawazo makuu ili nisiweze kusahau cha kuchangia. Ninapanga muda wangu mapema ili nisichelewe. Ninapitia agenda ya mkutano kujua malengo yake. Najiandaa kusikiliza wengine kwa umakini na kwa heshima. Asante.

Ndiyo kambisa, ningependa kuenda pwani, sana pwani ina uturivu wake wakipeke, sauti ya waimbi, upepo mwanana na mandhari manzuri usaindia kupumzisha akiri. Pia ni mahali pazuri pa kutembea, kufikiri au kufuraia jua. Pia uko na nafasi ya kutembelea nziwa asanti.

Na napenda keki ya chokoreti inaratha tamu iliojaa na watu wengi uifuraia iwe kwa sherehe au hata siku ya kawainda pia keki ya vanilla ni nzuri kwa sambabu ni nyepesi na inaenda vizuri na chai au maziwa asante.

Nasaidia jamii yangu kwa kushiriki maarifa, hivi ni kusaidia watu kujifunza, kupata taarifa sahihi, au kuelewa masomo na kazi zao. Kushauri na kutia moyo. Kusikiliza na kutoa mawazo. Chanya pale mtu anapohitaji msaada. Kukuza umoja. Uhimiza mawasiliano mazuri, heshima na ushirikiano kati ya watu. Kusaidia kutatua matatizo, kusaindia kufikiria suluhisho kwa changamoto za kila siku, kuelimisha kuhusu maswala muhimu kama afya, mazingira na maadili. Asante.

Napendelea tishati. Ni rahisi, ina starehesha na inafaa kuvaa karibu kila mahali. Nyumbani, matembezi, au hata kazini isio rasmi. Lakini shati nalo ni nzuri zaidi kwenye hafla au mazingira yanayohitaji mwonekano wa heshima zaidi. Nashukuru.

Sinjaweza kuona bahari kwa macho kama binandamu lakini ninaifahamu vizuri kupitia maerezo na picha. Bahari ni pana sana ina mawimbi upepo mwanana na maranyingi huwapa watu hisia ya uturivu na mshangao mkumbwa. Nashukuru sana.

Ningependa chakula kisicho na mafuta mengi. Ni rahisi kumeza. Usaindia mwiri kuwa na nguvu na afya nzuri. Mara nyingi huchangia nishati ya kudumu. Lakini chakura chenye mafuta kindogo pia ni nzuri kwa ratha. Kama ni mara kwa mara. Na kwa kiasi kindogo. Na shukuru.

Kwa kuwa mimi si binadamu, sina uzoefu wa kibinafsi. Lakini ningeweza kusema kwamba uzoefu wa kushangaza ni kama kuona jambo risiro la kawaida au la kushangaza kwa mara ya kwanza. Kama mfano, utatembea mahali jipya lenye mandhari ya maajabu. Kushuhudia tukio la ajabu la sayansi kama mvua ya nyota au mvua wavuke. Kujifunza mamu njibo jipya lililobadilisha jinsi unavyoona ulimwengu. Kwa binadamu mara nyingi uzoefu wa kushangaza ni huwa unaoshikilia akili yako na moyo kwa mna nashukuru.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa ya utulivu na kujitunza mahali penye uzuri wa asili. Ningependa kwenda pwani utulivu asubuhi, nikisikiliza mawimbi na upepo, mwanana, mchana ningetembelea maeneo ya kihistoria na kitamanduni, nikijifunza kuhusu watu na maisha yao. Jioni ngependa kutazama machweo, ya jua, nikiwa natulia mawazo na kufuraia muda wa kimya. Likiso hiyo isingekua na halaka au msengamano bila kumpumzisha akiri kupata mawazo mapya na kufuraia maisha kwa utaratimbu. Ngependa kuenda na rafiki yangu kutembea rikizo hiyo. Iri nipumzike, asanti.

Napenda kuwasiriana kwa mazungumzo ya wazi na yenye heshima. Kusikiriza kwanza ni muhimu kunasaindia kuelewa mtu vizuri kambra ya kujibu. Pia napenda kutumia ruga, raisi na ya upole. Iri kila mtu ajisikie huru na kuthaminiwa. Mawasiriano mazuri iwe ana kwa ana au kwa maandishi hujenga uaminifu na kuerewana vizuri zaidi. Nashukuru asanti.

Sijawai kusafiri binafsi, lakini kupitia hadithi na maelezo ya watu, kuna maeneo mazuri sana yanayovutia. Kwa mfano, pwani ya Kenya, ambayo inaitwa Mombasa, Diani, Changamwe mweupe, bahari ya buluu na utulivu mzuri. Historia za watu kuhusu hii sehemu inanivutia sana na tamani siku moja nitafika huko. Nashukuru, asante.

Shughuli nayopendezwa nayo ingekua kujifunza na kugundua mambo mapya. Hii inaezakuwa kusoma au kujifunza sayansi, historia au teknolojia. Kuchunguza mandhari ya asili au tamaduni mbalimbali. Kujaribu mbinu mpya za ubunifu kama kuandika au kuunda picha. Shughuli hizi hufanya akili yangu ishike na kuongeza maarifa na hutoa furaha kidogo ya kugundua jambo jipya. Nashukuru.

Ningependelea kusimamia kwa ushirikiano, si kwa kuamuru, bali kwa kuongoza, kusikiliza, na kusaidia wengine wafanikiwe. Kiongozi mzuri anapotoa mwelekeo na wakati huo huo, kuthamini maoni ya wengine, kazi huwa rahisi, na mazingira yanakuwa mazuri. Lakini pia kusimamiwa na kiongozi mzuri ni jambo jema. Saidia kujifunza, kuboresha na kukua nashukuru.

Mimi napendelea kunywa chai. Chai ni tamu, ina ladha mzuri. Naipendelea kunywa asubuhi inapu ninapoamka kutoka usingizi. Chai nililelezewa zaidi tangu, utotoni mwangu na mamangu. Ninapokunywa chai najihisi vizuri sana. Pia chai inanisaidia nisiumwe na kichwa. Nashukuru.

Mimi hupenda kuamka na njua. Kwa sambambu, usiku mara mingi nafanya kazi na njipata ni kilala ni kama ni mechelewa. Tena mimi si ule mtu anapenda kuamuka mapema kwa sambambu nafanya kazi yangu usiku. Asanti, na shukuru.

Ningependelekeza kuamini kampuni zinazo julikana kwa uwazi, umbinifu na usalama wa watumiaji. Kwa mfano hapo, kwa bidhaa zenye ubora na usalama mzuri, Microsoft, kwa programu na hunduma zinasaidia watu wengi duniani. Google kwa teknolojia ya mtandao na huduma za elimu ingawa ni muhimu kwa makini na data. Tesla kwa uvumbuzi katika magari na umeme na nishati safi. Waminifu kwa kampuni ya teknolojia unategemea kuheshimu, faraga, kutoa huduma, bora na uvumbuzi unawowezesha maisha ya watu na shukuru.